Unalala masaa mangapi kwa kawaida? Leo ningependa kuzungumzia mada muhimu sana katika maisha ya kila siku. Ambayo mara nyingi tunaipuuza. Lakini inamchango kubwa sana katika afya na mafanikio yetu. Swali hili nina, kwa kawaida, mimi hulala kati ya masaa sita hadi nane kwa siku. Kulingana na ratiba ya siku husika. Kuna siku ambazo majukumu ni mengi kama masomo, kazi au majukumu ya kifamilia na hivyo usingizi unapungua. Lakini kuna siku ambazo napata nafasi ya kupumzika vizuri na kulala masaa ya kutosha. Hali hii si yangu pekeyangu, bali ni hali inayowakumba watu wengi katika jamii yetu sasa. Uzingizi ni sehemu muhimu sana ya maisha ya binadamu. Wataalamu wa afya wanashauri mtu mzima alale kati ya masaa saba hadi nane kila siku ili mwili uweze kufanya kazi vizuri. Uzingizi husaidia mwili kupumzika, kurekebisha seli zilizo chomoka na kuimarisha kinga ya mwili. Pia husaidia akili kupumzika, kupanga kumbukumbu, jambo ambalo husaidia mtu kuwa makini na mwenye uwezo mzuri wa kufikiri. Kwa upande wa akili, usingizi wakutosha umsaidia mtu kuwa na umakini mzuri, kumbukumbu bora na uwezo wakufanya maamuzi sahihi. Mtu anayelala masaa machache mara nyingi huwa na hasira, uchovu, msongo wa mawazo na wakati mwingine huzuni. Hii inaweza kuadhiri mahusiano yake na watu wengine, kazini, shuleni au nyumbani. Hata hivyo, katika maisha ya sasa, watu wengi hawapati usingizi wakutosha. Sababu kubwa ni matumizi ya simu za mkononi, televisheni na mitandao ya kijamii hadi na mi ya kijamii. Wengine, husumbuliwa na kazi nyingi, msongo wa mawazo au matatizo ya kifamilia. Matokeo yake ni kulala masaa machache, jambo linaloadhiri afya kwa muda mfupi na mrefu kulala kwa muda mfupi mara kwa mara kunaweza kusababisha matatizo kama uchovu wa kudumu, maumivu ya kichwa, kushuka kwa kinga ya mwili na hata magonjwa kama shinikizo la damu na kisukari aitha, mtu anayekosa usingizi wa kutosha hupunguza ufanisi wake kazini au shuleni kwa sababu akili haifanyi kazi kwa kiwango cha juu. Upande mwengine, kulala sana kupitia kiasi nako si kuzuri. Mtu anayalala masaa mengi kupita kiasi ya naweza kwa mvivu, asie na motisha na wakati mwingine huashiria matatizo ya kiafya au kisaikolojia. Hivyo ni muhimu kuwa na uwiano mzuri wa usingizi. Ili kuhakikisha tunalala masaa ya kutosha, tunapaswa kujifunza kupanga muda wetu vizuri, ni muhimu kuwa na ratiba maalumu ya kulala na kuamuka kila siku hata wakati wa mapumziko. Pia ni vyema kupunguza matumizi ya simu na televisheni kabla ya kulala na kuhakikisha mazingira ya kulala ni tulivu na yenye hewa ya kutosha. Kwa kumalizia, usingizi si anasa, bali ni hitaji la msingi kwa afya njema na maisha bora. Tukijitahidi kulala masaa ya kutosha, tutakuwa na afya nzuri, akili timamu na uwezo mkubwa wa kufanikisha malengo yetu ya kila siku.

Unashambuliaje mabadiliko kazini? Mabadiliko kazini ni jambo lisilo epukika. Teknolojia hubadilika, mbinu za kazi hubadilika, uongozi hubadilika, na hata matarajio ya waajiri hubadilika. Swali la msingi ni kama mabadiliko yatatokea, na jinsi tunayoyakabili na kuyatumia kama fursa badala ya kuyachukulia kama tishio. Kwanza kabisa, ninashambulia mabadiliko kazini kuwa na mtazamo chanya. Mara nyingi watu huogopa mabadiliko kwa sababu huja na hali ya kutokuwa na uhakika. Lakini mimi hujifunza kuyaona mabadiliko kama nafasi ya kujifunza kitu kipya na kuboresha uwezo wangu. Mtazamo chanya hunisaidia kupunguza hofu na kunifanya niwe tayari kukabiliana na changamoto mpya. Pili, ninashambulia mabadiliko kazini kwa kujifunza na kujiongezea maarifa. Mabadiliko mengi kazini hutokana na kuanzishwa kwa teknolojia au mifumo mipya. Badala ya kulalamika, mimi hujitahidi kujifunza jinsi mfumo mpya unavyofanya kazi. Hii inaweza kuwa kupitia mafunzo, kuuliza wenzangu, au kusoma, au hata kujifunza mtandaoni. Maarifa hunipa ujasiri wa kufanya niwe sehemu ya suluhisho badala ya kuwa tatizo. Tatu, ninashambulia mabadiliko kwa kuwa mwepesi wa kubadilika. Yaani katika kazi, mambo hayaendi kila wakati kama tulivyopanga. Ratiba hubadilika, majukumu huongezeka au kupunguzwa na wakati mwingine mtu hupangiwa kazi tofauti na aliozoea. Kuwa mwepesi wa kubadilika hunisaidia kuendana na hali mpya bila msongo mkubwa wa mawazo. Nne, mawasiliano mazuri ni njia nyingine muhimu ninayotumia kushambulia mabadiliko kazini. Ninapokumbana na mabadiliko nisioyaelewa, huuliza maswali kwa heshima kwa simamizi au wenzangu. Mawasiliano husaidia kufafanua matarajio, kupunguza mkanganyiko na kujenga ushirikiano mzuri. Mtu ananyamaza na kujifungua huweza kuhisi mabadiliko ni magumu kuliko yalivyo. Tano, ninashambulia mabadiliko kazini kwa kudumisha nidhamu na uwajibikaji. Wakati wa mabadiliko, baadhi ya watu hupunguza juhudi wakisema hali si shwari. Mimi huamini kuwa kufanya kazi kwa bidii zaidi wakati wa mabadiliko, humfanya mtu aonekane kuwa wa thamani na taasisi, uwajibikaji hujenga imani ya waajiri na hunipa nafasi bora ya kukua. Sita, ninajifunza kusimamia hisia zangu wakati wa mabadiliko. Ni kawaida kuhisi wasiwasi, hofu, au hata kukata tamaa. Hata hivyo, ninajitahidi kutoruhusu hisia hasi kunitawala. Badala yake, hujipa muda wa kutafakari, kujiuliza nitafaidikaje na mabadiliko haya na nijipange upya. Udhibiti wa hisia hunisaidia kufanya maamuzi sahihi. Zaidi ya hayo, ninashambulia mabadiliko kazini kwa kushirikiana na wenzangu. Mabadiliko huwa rahisi zaidi yakikabiliwa kwa pamoja. Kubadilishana mawazo, kusaidiana na kupeana moyo hujenga mshikamano na kufanya kazi kwa nyepesi timu ilioungana huweza kushinda changamoto yoyote ya mabadiliko Kwa kumalizia, mabadiliko kazini si adui bali ni sehemu ya safari ya maendeleo njia ninazotumia kushambulia mabadiliko kazini ni kuwa na mtazamo chanya kujifunza mara kwa mara, kuwa mwepesi wa kubadilika, kuwasiliana vizuri, kuwa mwajibikaji, kudhibiti hisia na kushirikiana na wengine Tukiyakubali mabadiliko na kuyatumia ipasavyo yatatufanya tukue kitaaluma na kibinafsi.

Je, unapenda paka au mbwa? Mimi binafsi napenda mbwa na nitatoa sababu zangu huku nikitambua pia uzuri wa paka. Kwanza kabisa, mbwa wanajulikana kuwa uaminifu wao wa kipekee. Mbwa ni rafiki wa kweli wa binadamu. Mara nyingi, mbwa hufuata mmiliki wake popote, humsubiri arudi nyumbani na huonyesha furaha ya dhati kila anapomuona. Hata mtu akiwa na siku mbaya, mbwa wake humkaribisha kwa mkia unaocheza na macho yaliyojaa upendo. Huu uaminifu huwafanya mbwa kuwa marafiki wa karibu sana kwa binadamu. Pili, mbwa ni walinzi wazuri. Katika jamii nyingi, hasa maeneo vijijini na hata mjini, mbwa husaidia kulinda nyumba. Mbwa husikia sauti kwa umbali na huweza kubaini hatari mapema. Kubweka kwa mbwa mara nyingi huwazuia wahalifu na kutoa tahadhari kwa mmiliki. Hivyo, kumiliki mbwa si tu kwa mnyama wa kufraisha bali pia nikua na mulinzi wa familia. Tatu, mbwa husaidia sana katika afya ya mwili na akili. Kumlea mbwa kunahitaji matembezi ya mara kwa mara. Hii umlazimisha mumiliki kutoka inje, kutembea, kukimbia au kucheza. Matokeo yake ya kuboresha afya ya mwili, kupunguza msongu wa mawazo na kuongeza furaha. Tafiti nyingi zinaonyesha kuwa watu wenye mbwa hupata msongo mdogo wa mawazo kwa sababu ya urafiki na mazoezi wanayoyapata kila siku. Hata hivyo, si haki kuzungumzia mbua kila kuna bila kutambua faida za paka Paka ni wanyama watulivu, wasafi na wanaojitegemea zaidi Hawahitaji uangalizi wakaribu kama mbua Kwa watu wanaoishi maisha enyaratiba angumu au wanaoishi kwenye nyumba ndogo Paka wanaweza kuwa chaguwa bora Paka pia huleta faraja na utulivu, hasa wanapolala karibu na mumiliki wao. Zaidi ya hapo, paka husaidia kuthibiti panya na wadudu nyumbani. Hili ni jambo muhimu sana, hasa katika maeneo hayo mbaya panya ni chatizo. Pia, paka hawaitaji matembezi ya nche kila siku. Jambo linalowafaa watu wasiopenda kutoka sana na wanaoishi kwenye nyumba ya kupanga. Pamoja na tofauti hizi ni muhimu kuelewa kwamba mapenzi ya paka na mbwa hutegemea tabia ya mtu. Mtu anayependa shughli nyingi, mazoezi na mungiliano wakaribu anaweza kumpendelea mbwa. Mtu anayependa utulivu, uhuru na muda wafaraga anaweza kumpendelea paka. Hakuna jibu sahihi au lisilo sahihi, yote yanategemea mtinindo wa maisha na mapendeleo binafsi. Kwa kumalizia, hili swali haliusitu mnyama unayampenda, bali linaakisi utu wako, mahitaji yako, na jinzi unavyoishi. Mimi napenda mbwa kwa sababu ya uaminifu wao, ulinzi na mchango wao katika afya ya mwili na akili. Hata hivyo nawathamini pia paka kwa utulivu wao na uraisi wakuwatunza. Cha muimu zaidi ni kumpenda na kumtunza mnyama ya yote atakai chaguliwa kwa sababu wache wanastahili upendo na eshima.

Unapendelea chakula chenye ladha gani? Unapendelea chakula chenye ladha ya wastani, tamu kidogo na yenye viungo vya asili. Ambavyo havizidi kiasi. Ladha hii hunipa furaha, afya njema na hunifanya nifurahie chakula bila kuathiri mwili wangu. Sababu zangu za kupendelea aina hii ya ladha zinaanzia kwenye afya, mila, desturi, hisia binafsi, pamoja na uzoevu wa maisha. Kwanza kabisa, chakula chenye ladha ya wastani na viungo vya asili ni bora kiafya. Chakula chenye chumvi nyingi sana au pilipili kali hupita kiasi kinaweza kusababisha matatizo ya kiafya kama shinikizo la damu, vidonda vya tumbo au matatizo ya mnyengenye wa chakula. Kwa upande wangu, napenda chakula ambacho kimepikwa kwa kutumia viungo vya asili kama kitunguu, tangawizi, kitunguu saumu, nyanya na viungo vya vienyeji. Viungo hivi husaidia kuimarisha kinga ya mwili na kuboresha ladha bila madhara. Pili, ladha ninayoipendelea inanipa furaha na amani ya moyo. Chakula si kwa ajili ya kushiba tu, bali pia huathiri hisia na hali ya mtu. Chakula chenye ladha nzuri isiyopitiliza hunifanya nijisikie nimeridhika na kufurahia mlo wangu. Kwa mfano, chakula chenye ladha ya asili kama wali na wali wa nazi, ugali na mboga au viazi vile vimepikwa vizuri hunipa hisia ya nyumbani na utulivu. Tatu, malezi na mazingira niliyakulia yamechangia ladha ninayoipendelea. Mara nyingi, watu hupendelea ladha walizozizoea tangu utotoni. Nilikulia katika familia iliyopenda chakula cha kawaida kisicho na viungo vikali sana. Hii imenifanya nipende ladha ya wastani na kuithamini zaidi viungo chakula chenye kemikali au viungo vingi vya kisasa. Nne, napendelea chakula chenye ladha tamu kidogo hasa kutoka kwenye vyakula vya asili. Ladha tamu kutoka kwenye matunda kama ndizi, maembe, machungwa au viazi vitamu ni bora zaidi kuliko sukari nyingi iliyoongezwa. Vyakula hivi vinatoa nguvu mwilini na husaidia afya bila madhara makubwa. Pia, ladha ninayoipendelea hunifanya niweze kula aina mbalimbali za chakula bila kuchoshwa. Chakula chenye ladha kali sana mara nyingi hufanya mtu achoke haraka au ashindwe kula mara kwa mara. Lakini chakula chenye ladha ya wastani huruhusu watu kula mara nyingi na hata kuonja vyakula tofauti bila shida. Zaidi ya hayo, chakula chenye ladha nzuri lakini nyepesi husaidia mahusiano ya kijamii. Wakati wakula na familia au marafiki, chakula chenye ladha ya kati hufaa watu wengi. Kwani si kila mtu anayependa pilipili kali au chumvi nyingi. Hivyo, aina hii ya ladha huleta umoja na mshikamano. Kwa kumalizia, napendelea chakula chenye ladha ya wastani. Viungo, vya asili na isiyopitiliza. Kwa sababu ni bora kwa afya, hunipa furaha, inanipa nijisikie huru kula na kushirikiana na wengine. Na pia inanirudisha kwenye mila na desturi zangu. Kwa maoni yangu, chakula kizuri si kile kilicho na ladha kali sana, bali ni kile kilicholisha mwili na roho kwa pamoja.

Niambie kuhusu nchi ungependa kuitembelea. Nchi ambayo ningependa sana kutembelea ni Japani. Japani ni nchi iliopo katika bara la esha mashariki na imezungukwa na bahari ya Pasific. Ni nchi yenye visiwa vingi na ina mandhari ya kuvutia kama milima, mito, bahari na misitu. Japan inanivutia sana kwa sababu ya maendeleo yake ya kisasa, historia ndefu, utamaduni wake wa kipekee na nidhamu ya hali ya juu miongoni mwa raia wake. Ni nchi inayojulikana kwa kuunganisha maisha ya kisasa na tamaduni za kale kwa njia ya kuvutia sana. Ningependa kutembelea Japani kwa sababu ni mojawapo ya nchi zinazoheshimika duniani. Inajulikana kwa miji yake mikubwa kama Tokyo ambayo ni miongoni mwa miji mikubwa zaidi duniani Osaka, mji wa biashara na vyakula na choto ambayo inajulikana kwa historia na utamaduni wa kale Japani pia ni maarufu kwa miundo mbinu mizuri kama barabara, reli na treni za kasi zinazorahisisha usafiri Ninatamani sana kutembelea Japani kwa sababu nyingi. Kwanza, Japani ni kiongozi katika teknolojia ya kisasa kama roboti, magari ya kisasa, vifaa vya elektroniki na sayansi ya anga. Pili, ninavutiwa na nidhamu ya watu wa Japani. Kwani wanaheshimu sana muda, kazi na sheria. Hata katika mazingira ya kazi, kila mtu huwajibika kwa majukumu yake. Tatu, ninapenda sana kujifunza kuhusu tamaduni tofauti. Na Japani ni inatamaduni tajiri sana ya mapigano au karate. Sherehe za kitamaduni na mavazi jadi kama kimono Nimewahi kusikia mambo mengi mazuri kuhusu japani Nimesikia kuwa ni nchi safi sana Hata katika maeneo ya umma kama vito vya treni na barabara Pia nimesikia kuwa watu wake ni waaminifu sana na mtu akipoteza kitu kama simu au pochi Kuna uwezekano mkubwa wa kukipata tena aidha, Japani ni nchi inayokumbwa na mtetemeko wa ardhi mara kwa mara, lakini licha ya hilo wamejifunza namna ya kujenga majengo imara na kujiandaa kukabiliana na majanga. Kuna mambo mengi ningependa kuona nikifika Japani. Kwanza, ningependa kuona mlima Fuji ambao ni mlima mrefu zaidi nchini Japani na ni alama muhimu ya taifa hilo. Pili, ningependa kutembelea mahekali ya kale ya choto na kujifunza historia ya wafalme wa zamani. Tatu, ningependa kuona miji ya kisasa kama Tokyo, majengo marefu, taa za usiku na mitaa yenye watu wengi. Pia ningependa kushuhudia tamasha la maua ya cherry au sukari. Ambalo hufanyika kila mwaka na kuvutia watalii kutoka duniani kote. Ninapofikiri kuhusu safari ya kuenda Japani nahisi furaha kubwa, msisimko na matumaini. Safari hiyo ingenipa nafasi ya kujifunza maisha ya watu wengine, kujifunza lugha yao hata kwa maneno machache na kufahamu namna wanavyoishi kwa nidhamu na heshima. Pia ningehisi fahari kutembelea nchi ambayo imepiga hatua kubwa kimaendeleo, lakini bado inathamini sana mila na desturi. Safari hiyo ingenisaidia kupanua mawazo yangu na kunifanya niwe mtu mwenye mtazamo mpana zaidi wa maisha. Safari ya kuenda Japani ingekua muhimu sana kwangu kwa sababu ingeniongezea maarifa, uzoevu na uelewa wa dunia. Ningejifunza jinsi nidhamu na bidii vinavyoweza kuleta maendeleo, pia ningeweza kutumia yale ya niliojifunza kuboresha maisha yangu binafsi, masomo au kazi. Zaidi ya yote, safari hiyo ingenipa kumbukumbu za maisha, ambazo ningeishi na kusisimulia wengine. Ninaamini kuwa safari ya kuenda Japani ingenibadilisha fikra, kuniongeza ujuzi na kunipa motisha wa kufanya kazi kwa.

Somo gani la sayansi unalipenda? Somo la sayansi ninalolipenda zaidi ni biolojia. Biolojia ni somo linalojihusisha na utafiti wa viumbe hai kama binadamu, wanyama, mimea na vijidudu. Ninapenda somo hili kwa sababu linanisaidia kuelewa maisha kwa undani, kuanzia mwili wa binadamu, mazingira tunayoishi, hadi uhusiano uliopo kati ya viumbe hai na mazingira yao. Biolojia ni somo linalonifungua macho na kunifanya nitambue umuhimu wa maisha na afya. Kwanza kabisa, ninapenda biolojia kwa sababu inanisaidia kujifahamu mimi mwenyewe kama binadamu. Kupitia biolojia, nimejifunza kuhusu viungo vya mwili kama moyo, ubongo, mapafu na figo, pamoja na kazi zake. Maarifa haya hunisaidia kuelewa kwa nini tunahitaji kula chakula bora, kunywa maji ya kutosha, kufanya mazoezi na kuepuka tabia hatarishi kama matumizi ya dawa za kulevya. Hivyo basi, biolojia inanisaidia kulinda afya yangu na ya watu wanaonizunguka. Pili, biolojia inanifundisha kuhusu magonjwa na namna ya kuyazuia. Kupitia somo hili, nimeelewa chanzo cha magonjwa mbalimbali kama malaria, kifua kikuu, ukimwi na magonjwa ya mlipuko. Maarifa haya ni muhimu sana katika jamii kwa sababu hutusaidia kuchukua tahadhari, kudumisha usafi, kupata chanjo na kufuata ushauri wa kitaalam wa afya. Kwa mtazamo wangu, biolojia ni somo linalookoa maisha kwa sababu elimu yake hutumika moja kwa moja katika maisha ya kila siku. Tatu, ninapenda biolojia kwa sababu inahusiana sana na mazingira. Pitia somo hili, nimejifunza umuhimu wa kuhifathi mazingira, misitu, vianzo vya maji na viumbe hai. Biolojia hunifundisha kuwa binadamu si kiumbe cha pekee duniani, bali anaishi kwa kutegemea viumbe wengine. Hivyo, uharibifu wa mazingira huathiri moja kwa moja maisha ya binadamu. Somo hili hunijengea moyo wa kuwajibika katika kulinda mazingira kwa ajili ya kizazi, cha sasa na kijacho. Vile vile, biolojia inanivutia kwa sababu inatoa furusa nyingi za kitaaluma na ajira. Mtu anayependa biolojia anaweza kuwa daktari, muuguzi, mtaalamu wa maabara, mtafiti wa sayansi, mtaalamu wa mazingira au mtaalamu wa lishe. Hii inaonyesha kuwa biolojia si somo la darasani tu, bali ni msingi wa taaluma nyingi muhimu katika jamii. Mimi binafsi ningependa kutumia maarifa ya biolojia kusaidia watu kuboresha afya na maisha yao. Sababu nyingine inayofanya nipende biolojia ni kwa sababu ni somo linalohusisha vitendo na majaribio. Kufanya majaribio ya maabara, kuchunguza mimea, wanyama na seli kupitia darubini hunifanya nijisikie kama mtafiti. Hii hunifanya nipate hamasa ya kujifunza zaidi na kutafuta majibu ya maswali mbalimbali kuhusu maisha. Somo hili hunijenga fikira na kunifundisha kufikiri kwa kina na sayansi. Zaidi ya hayo, biolojia hunifundisha maadili ya kuthamini uhai. Inanifundisha kuwa kila kiumbe hai kina umuhimu wake katika mazingira. Maarifa haya hunifanya niheshimu maisha ya binadamu, wanyama na mimea. Hivyo basi, biolojia hunijengea si kielimu tu bali pia kimaadili na kitabia. Kwa ujumla, biolojia ni somo la sayansi ninalolipenda sana kwa sababu lina uhusiano wa moja kwa moja na maisha ya kila siku. Linanisaidia kuelewa afya, mazingira, magonjwa na umuhimu wa sayansi katika maendeleo ya jamii. Ninaamini kuwa elimu ya biolojia ni muhimu kwa kila mtu. Kwani inatufundisha namna ya kuishi vizuri kwa afya na kuwa kuajibika katika dunia tunayoishi. Kwa kumalizia, biolojia ni somo la sayansi ninalolipenda kwa sababu linanisaidia kuelewa maisha, kulinda afya, kuhifadhi mazingira na kunipa mweleke.

Unatumia simu yako kwa nini zaidi? Simu ni kifaa cha muhimu sana katika maisha yangu ya kila siku. Ninaitumia kwa mambo mengi tofauti, lakini kwa ujumla, ninaitumia zaidi kwa mawasiliano, kujifunza, kupata taarifa, burudani na kupanga shugli muhimu za kila siku. Katika dunia ya sasa ya kiteknolojia, simu si kifaa cha kupigia simu tu, bali ni chombo muhimu cha maisha. Kwanza kabisa, ninatumia simu yangu kwa mawasiliano. Kupitia simu, ninaweza kuwasiliana na familia yangu, marafiki na watu wengine kwa uraisi. Ninatumia kupiga simu, kutuma ujumbe mfupi na pia kutumia mitandao ya kijamii kama WhatsApp. Mawasiliano haya unisaidia kuendelea kuwa karibu na watu ninawapenda hata kama wako mbali. Kwa mfano, ninaweza kuwasiliana na ndugu au marafiki walioko maeneo mengine bila gharama kubwa au kusafiri. Pili, ninatumia simu yangu sana kwa kujifunza na kuongeza marifa. Kupitia simu, ninaweza kusoma makala mbalimbali, kuangalia video za kielimu, kusikiliza mihadhara na hata kufanya tafiti mtandaoni. Simu imenisaidia sana hasa katika masomo kwa sababu ninaweza kupata taarifa kwa haraka bila kutegemea vitabu pekee. Pia, ninatumia simu kujifunza, lugha, kupata taarifa za kisayanzi, teknolojia na maswala ya kijamii. Tatu, ninatumia simu katika kupata habari na tarifa za dunia. Kupitia simu, ninaweza kusoma habari za kitaifa na kimataifa. Kufuatilia yanayoendelea duniani kama siyasa, uchumi, michezo na afya. Hii unisaidia kuwa mtu mwenye uelewa mpana wa mambo yanayoendelea katika jamii. Kwa kila mfano, ninaweza kufahamu taarifa za hali ya hewa, tahadhari na kiafya au matukio muhimu ya nayotokea. Nne, ninatumia simu yangu kwa burudani. Wakati wa mapumuziko, ninatumia simu kusikiliza muziki, kuangalia video, filamu au vipindi mbalimbali. Pia wakati mwingine ninacheza michezo ya simu kwa ajili ya kupumzika akili baada ya kazi na masomo. Burudani hii unisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie vizuri. Pia ninatumia simu yangu kwa kupanga na kusimamia maisha yangu ya kila siku. Kupitia simu, ninaweza kueka kumbukumbu za kazi, ratiba za siku, na za kuamuka na vikumbusho vya mambo muhimu. Hii unisaidia kutumia muda wangu vizuri na kuepuka kusahau majukumu. Kwa mfano, ninaweza kueka kumbusho la tarehe muhimu au kazi zinazopaswa kufanywa. Vile vile, simu yangu inanisaidia katika masuala ya kifedha. Ninaitumia kufanya miamla ya kifedha kama kutuma au kupokea pesa, kulipa bili na kununua bidhaa mbali mbali. Hii imenifanya niwe na uraisi mkubwa wa kushugulikia maswala ya fedha bila kubeba pesa taslimu kila wakati. Hata hivyo, ninatambua kuwa matumizi ya simu yanahitaji nidhamu na uwajibikaji. Simu ikitumika vibaya inaweza kupoteza muda, kuadhiri masomo au kazi na hata mahusiano ya kijamii. Ndiyo maana ninajitahidi kutumia simu yangu kwa malengo mazuri na yenye manufaa zaidi na kupunguza matumizi yasio na tija. Kwa jumla, simu yangu ni kifaha muimu sana kinachonisaidia katika nyanja nyingi za maisha. Inaniraisishia mawasiliano, kujifunza, kupata habari, kuburudika na kupanga maisha yangu Ninaamini kuwa matumizi sahihi ya simu yanaweza kumsaidia mtu kujikomboa kielimu, kijamii na kiuchumi Kwa kumalizia, ninatumia simu yangu zaidi kama chombo cha mawasiliano, elimu na maendeleo binafsi Ingawa ni kifaa cha burudani naamini matumizi bora ya simu ni yale yanayoongeza, maarifa, kuimarisha mahusiano na kuboresha maisha kwa ujumla.